Rangi ninayoipenda zaidi ni kijani kibichi. Inanikumbusha mazingira. Nina nguo za rangi ya kijani kibichi, huwa inanifanya nahisi amani na kuyapenda mazingira zaidi. Ninapoona nyasi na miti, huwa naiona hii rangi.

Nimewahi kufuga ng'ombe. Nilikuwa nampenda huyo ng'ombe sana kwa sababu alikuwa ananipa maziwa. Nilikuwa namlisha, nyasi na mimea mingine tofauti. Huyo ng'ombe mwishowe tulimchinja, tukamla nyama.

Filamu ninayoipenda zaidi ni Titanic, ni action, lakini pia ni love, mapenzi. Nakumbuka mara ya kwanza, nilipoiona tukiwa na mpenzi wangu, aliye ni, yeye ndiye aliniletea hii filamu, na ningependa hata kuirudia kuiona tena, mara nyingi zaidi.

Kwa kujitunza, mimi huwa nala chakula kizuri, nalala usingizi wa kutosha, ninatoka nje kuota jua, ninaenda kwa kutembea kwa miguu, nafanya mazoezi, nanywa maji kwa wingi, na pia naangalia wale marafiki wanaonizunguka, sinywi pombe, sili chakula ambacho kinaharibu mwili, na pia huwa napenda sana kuwatembelea wazazi wangu na kuongea na wao na pia kuongea na madaktari. Kujua hali yangu ya maisha inavyoendelea.

Somo nililolipenda shuleni sana ni biolojia. Nilipenda hili somo kwa sababu nasoma kuhusu mwili wangu na viungo vinavyofanya kazi mwilini. Pia kuhusu mimea, kuhusu wanyama na pia kuhusu dunia ama nchi vitu vinavomea nchini.

Sipendi kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu huwa nahisi roho yangu haifurahii nachafuka roho kwa sababu ya kuangalia wizi na mambo mabaya maadili mabaya ambao wanasiasa wanafanya na huku wanazidi kutuibia na wanazidi kutufanya sisi wananchi tunateseka bure kwa sababu ya wizi wao na kutoajibika kwao kazini.

Mchana mara nyingi mimi hula mboga na matunda sana sana kwa sababu chakula changu huwanakila jioni chakula kingi kama ni sima na mchele na la jioni. Lakini mchana na kula matunda na mboga ilikuongeza afya yangu vizuri na pia kuahakikisha kwamba na pata madili ambayo yanafaa wakati wa mchana na sikosi kwa siku hatamoja.

Mimi pesa zangu nazihifadhi kwa benki niko na akaunti ambayo nimeweka ambayo ni ya kuhifadhi pesa pekee yake. Sizishiki hizi pesa ila tu kwa dharula ambazo haziwezi kuepukika. Lakini kwa mahitaji mengine hizi pesa nazuia kuzishika ili zije zinifaidishe badae. Iwapo kuna jambo ninalojitokeza mimi nalishughulikia na pesa zingine ilihali zile pesa ambazo ni za kuhifadhi. Kama savings naziweka hapo kwa iyo account yangu ya benki.

Mtaa wangu ni mombasa naupenda sana huu mtaa kwa sababu ya weather ama hali ya anga na pia kuna bahari tunaogelea, tukitaka kuenda baharini. Watu ni wazuri wana upendo, kuna maadili mazuri naupenda huu mji sana, watalii wako, wanakuja kutembea, wanakuja kuangalia mandhari na pia kuna wanyama wakuangaliwa naupenda huu mtaa sana.

Mimi sipendi kupanda milima kwasababu huwa nachoka, nakosa hewa, napenda tu mazoezi mengine lakini kwa kupanda milima mimi sipendi na sipendelei. Lali sina shida na wale ambao wanapenda kupanda milima lakini kwangu mimi si zoezi langu wala si mapozi yangu hayo.

Na upenda mchezo wa soka nafuatilia na timu ambao naipenda ni Man United wachezaji wangu. Bora nampenda Ronaldo nampenda Messi na pia napenda timu ya Barcelona nawafuatilia sana wakati kuna ligi kubwa kubwa mi mi sikosi pale kwenda kushabikia timu zangu na pia kuungana na marafiki zangu ili kushabikia hizi timu tunazo zipenda.